Namu, kutokana na swali je unaweka picha zako mtandaoni. Naamu, mimi huzieka picha zangu mtandaoni sana sana ninapo pata kuwa nimetembea kufika mahali. Unapata yakuwa nikiwa mahali pema ambapo nimepapenda sana. Hapo ndo mii hupigia picha kwa wingi. Unapo piga picha pia. Picha pia inafaa ipigwe itoke vizuri, ikuwe safi, ikuwe yenye kupendeza macho. Picha mingi sana sana unapo pata kuwa unafaa uweke mtandoni, unapata ya kuwa picha yako inafaa ukuwe umepiga picha safi, picha inaonekana vizuri, picha inayopendeza macho, ili unapo weka kwenye mtandaoni, watu watapenda picha zako. Unapata ya kuwa sana sana, unapata kuwa sana sana unapoenda mahali kama sherehe, unaenda mahali penye kuna vitu mzuri, unapata ya kuwa unapiga pizza uko, unakuja unaweka mtandaoni, watu wanapona, wanapenda sana, unapata yakuwa watu wanaandika, ripoti ya kuwa picha ni mzuri. Picha sana sana inakuanga kitu mzuri sana. Unapopiga picha hakikisha kuwa unapiga picha pahali pazuri ambapo picha yako itatokea vizuri. Usipige picha penye kuna giza. Usipige picha ukiangalia upande wa jua kwa kuwa kamera yako haitaona jua vizuri. Haitaona haitakupiga picha vizuri kwa kuwa kuna muanga wa jua mwingi ambao unaweza ukaguza picha yako. Unapatea kuwa pia, unapopiga picha, hakikisha kuwa picha yako. Unaipiga penye ni safi ambapo umesimama vizuri. Umeketi umeketi vizuri kwa kuwa picha yako itatagemea jinzi unavyokaa. Unapokaa vizuri, picha yako itatokea vizuri. Unapokaa vibaya, picha yako itatokea vibaya. Hivyo, unapopiga picha, hakikisha kuwa picha yako, umeipiga vizuri, umeipiga kwa jinsi inayofaa, umeipiga pia ambapo muanga, unakuona vizuri ambapo, unaonekana vizuri katika picha yako. Picha ni mzuri pia kwa kuwa, itawekwa kama kumbu kumbu yako, siku zijazo, ambapo utakuwa ukionesha tuseme familia yako itayakuwa ikuja watoto wako, unawambia jinsi, ulikuwa kitambo, unapooneshe hiyopicha, wanaona. Ni vyema pia kupiga picha na kuwakikisha kuwa unapoeka mtandaoni picha zako siku zijazo ni mzuri kwa sababu utakuja kupata picha yako. Hata kama utakuja miaka ishirini itakayokuja huko mbele utapata pia picha zako bado ziko. Naam piga picha mzuri posti kwenye mtandao vizuri ili watu wazione vizuri pia asanti.

Naam, kutokana na swali, unavyolea nywele zako mara ngapi. Nywele kwanza ni viungo vya mwili ambayo ni ya maana sana. Nywele inayofanya kazi mingi katika mwili zetu. Ambapo, ya kwanza unapata nywele ya kichwa, inatukinga kutokana na jua. Unapokuwa na nyule mingi kwa kichwa. Unapata kuwa, hata jua inapoangaza sana unapata ya kuwa, utakuwa sawa, huwezi chomwa na jua. Unapata kuwa, unajihisi vizuri, unapokuwa na nywele sana sana nywele unavyolewa, lezwa zaidi, inafaa ioshwe pia. Nywele haifai kubaki ikiwa chafu. Unapata kuwa nywele inapokuwa chafu. Hauta ngaa vizuri na hautaka vizuri katika maisha yako sana sana. Hivyo, kulea nyuele inafaa ule nywele zaidi. Pia ukihakikisha tu, bora tu unaosha nywele zako. Unahakikisha kuwa, unazichana vizuri. Mimi kwa mara nyingi, mi hulea nywele zangu. Kuzidi miezi mbili hapo na pia inapozidi miezi mbili, mi huenda kunyoa ikaeblaini vizuri, siezi nyoa zaidi, lakini nanyoa ipite kiasi. Ili, nibaki kama niko vyama, nabaki kama nimengaa vizuri, nywele pia inapooshwa vizuri, unapata ya kuwa, inapendeza. Na pia unaponyo la gnyuele ama unapolea nywele hakikisha kuwa kuna mafuta ambazo zinasaidia nywele yako kuendelea kukua vizuri. Kukua kwa njia mzuri. Unapofanya hivi, unapata ya kuwa nywele yako inangara vizuri. Unafanya shuguli zako vizuri bila kishawishi yoyote. Unapata ya kuwa, unavyolea nywele zako, nywele zinamea vizuri. Zinakaa kwa sura nzuri. Hivyo kulea nywele inafaa unapolea inafaa uje kuzichunga. Nywele zangu mimi mwenyewe mi huzichunga kila wakati. Mi huhakikisha, iko safi, mi huhakikisha kila kitu iko sawa na nywele yangu. Nahakikisha kuwa pia na naiweka mafuta yangu ikae vizuri ili ninapoendelea kukuza nywele yangu naendelea vizuri na naendelea vyema. Hivyo, nywele ni kitu kizuri kukua nayo, mimi hupenda nywele zangu, mimi hupenda kukuwa na nywele sana sana kwa kuwa inanisaidia kuhisi vizuri, inanisaidia kunichungia miale ya jua inayongaa zaidi wakati mwingine kama sijavaa kofia. Nywele pia ni kizuri kukuwa nayo. Kwa kuwa ni baadhi ya viungo vya mwili pia hivyo tuendelee kukuza nywele zetu. Tuendelee kuzichunga nywele zetu na pia tuendelee kuhakikisha kuwa nywele zetu ziko salama, ziko mzuri na zinaendelea vizuri. Asante.

Naam. Kutokana na swali la, unapendelea chakula chenye ladha gani? Naam, unapata ya kuwa kila chakula ina ladha yake kando. Unapata kuna chakula tamu, kuna chakula iliyo na ladha ya uchungu kiasi. Kuna chakula pia iko na ladha ya uchungu zaidi. Kuna chakula pia isiokuwa na sukari. Naam unapata kuwa kuna chakula inaonja chumvi. Naam sasa unapata ya kuwa unapokuwa na ladha kama iyo. Unapata ya kuwa kwa kila ladha, kuna ile ladha ambayo utapenda sana katika chakula. Sasa unapata ya kuwa chakula kama wali, unapata ya kuwa ni tamu. Unapata chakula kama mboga ya misheveve. Sana sana unapata iko na ladha ya uchungu kiasi. Unapata ya kuwa unapokula machungwa yako. Kuna chungwa ambayo iko na ladha ya uchungu, kuna chungwa ambayo ikona ladha ya sukari. Pia katika maembe ni ivo, so unapata ya kuwa katika kila chakula iko na ladha yake enyewe. Kwangu mimi napenda kukula chakula iliyo na ladha tamu, inayoonja sukari. Sana sana unapata chakula kama. Kama biskuti, unapata chakula kama wali, unapata chakula kama gani ingine inayonja sukari? Unapata kuna hiyo machungwa ama maembe inayoonja sukari pia nazipenda cha sana. Sasa unapata kuwa chakula ni tamu ikiwa na ladha tamu. Ladha tamu unifanya nikule ata zaidi. Na niweze kupenda chakula yangu, na nikule vyema, nikule kwa furaha. Nikule nikihisi vizuri kwa kuwa chakula ikiwa tamu. Utapenda sana, itakupendeza, hata unapokula, unapata kuwa, unafurahia kukula chakula yako. Chakula yenye ladha tamu ni chakula mzuri. Chakula inayopendeza, chakula ambayo ukila, unapata ya kuwa, unakula ukifurahia. Unapopata pia chakula yenye uchungu unakula ikiwa umekasirika kiasi. Unakula ukiwa unahisi uchungu kiasi. Hautaipenda zaidi, hivyo kukula chakula ni kitu kizuri sana kila wakati. Nahakikisha kuwa tunakula chakula vizuri, nahakikisha kuwa tunashiba vizuri. Ile tunapoendelea kuishi hapa duniani, tuendelee kuhishi katika afya njema. Tuishi katika furaha. Sana sana unapata chakula sana sana ilio na uchungu. Inatumiwa sana sana kutaoa magonja katika mwili yetu. Unapata kuwa chakula ilio na uchungu kiasi ukila. Ukiwa na homa sana sana unapata ya kuwa. Ukiwa na homa itamaliza homa haraka. Hivyo chakula kizuri kile mimi nakipenda. Ni chakula chenye ladha ya tamu, ladha inayooanja sukari. Hivyo iyo do pendeleo langu zaidi.

Naam, kutokana na swali kitendo gani cha wema umewahi kufanya. Mimi binafsi nimetenda mambo mengi ya wema sana sana katika maisha yangu. Kwa kuwa tunaambiwa ya kuwa tenda wema nenda zako na pia heshima si utumwa. Hivyo, wakati mwingi, matendo ya wema ambayo nimayatenda ya kwanza, ni kuwa, nimesaidia watu wakongwe ya pili, nimesaidia watu walio na ugonjwa ama ambao wako wagonjwa ya tatu, nimesaidia familia yangu, mimi na wazazi yangu, nimewasaidia sana ya nne, nimesaidia ndugu zangu na familia yangu. Nimesaidia jamii pia, katika shughuli za jamii pia ambayo tunakutana pamoja ili tuweze kufanya shughuli hizo kwa haraka kwa zaidi. Hivi unapata ya kuwa matendo ya wema ni mengi ambayo nimeyatenda. Nimewahi kusaidia wakongwe ambao hawana uwezo, hawajiwezi katika nyumba zao hawajiwezi makwao unapata ya kuwa unapatana na mtu mkongwe barabarani unapo endelea kutembea. Unapata ya kuwa unamsaidia kumbebea vitu ambavyo kama alikuwa anavibeba mgongoni ama kichwani unawasaidia kwa kuwa si kila mtu ndo wako na watoto wao nyumbani. Ama sio wazazi wote ambao watoto wao hukuja kuwasaidia mara nyingi. Hivi wanapata ya kuwa ninapoendelea hata kila wakati ninapoendelea na maisha yangu. Mi huendeleza matendo vitendo vya wema ambayo kwa kuwa ni napo watendea watu wengine. Pia na mimi matendo haya yanatendewa kwangu. Na nimejua kuwa, unapotenda wema, unapata mema kila wakati. Unapofanya jambo jema, unazawadiwa na jambo jema pia ukitendea mtu kibaya, unatendewa mabaya ukitendea mtu kizuri, unatendewa mazuri pia wewe. Hivyo, mimi huendelea na shughuli zangu za kutenda wema kila wakati. Na siwezi choka kutenda wema kwa kuwa tenda wema nenda zako. Na pia, unapofanya kizuri, ufanye na roho yako yote pia. Mimi hufanya kizuri changu, na roho yangu yote. Na kuhakikisha kuwa, nakamilisha kitendo hicho. Vyema, ili hata mimi niweze kubarikiwa kama ambavyo, hao wengine wanabarikiwa. Unaposaidia mgonjwa, unaposaidia mkongwe unaposaidia asiye jiweza, unaposaidia rafiki yako unaposaidia ndugu yako, unaposaidia mzazi wako. Ujuwe kuwa unapotenda haya, pia huwezi sahaulika. Mungu hawezi sahau mja wake. Hivyo, unapotenda wema, unajua kuwa, unatenda wema vizuri, unajitendea na kila kitu kitakuwa sawa. Hivyo, unapotenda kizuri, tenda kizuri kwa wakati wote. Hakikisha kuwa, unapofanya jambo, fanya jambo vizuri. Hakikisha kuwa mambo yote unayofanya, inafanyika vizuri. Unafanya na roho moja na pia unafanya kwa kupendelea. Asante.

Naam, kutokana na swali la mafanikio gani ya binafsi, unayothamini kazini. Naam, unapata kuwa unapofanya kazi, unafanya kazi kwa binafsi yako. Ama unafanya kazi kumpendeza mtu mwingine mahali fulani. Kwa kuwa pia, unapofanya kazi yako binafsi, unafanya kazi hiyo binafsi. Kwa kuwa ungependa kufanya jambo fulani, kutenda jambo fulani, hivi unapata kuwa mafanikio yangu ya binafsi ninayothamini kazini. Ni kuwa ningependa kupanda katika cheo yangu ya kazi yangu, ningependa kufanya kazi yangu kuhakikisha kuwa namaliza kila kazi yangu vyema na kwa haraka. Hivyo unapata ya kuwa matendo yangu na mafanikio yangu kwa kuhakikisha kuwa napita katika kila shughuli ninayofanya. Sanasana unapata kuwa ninaposoma, pia nasoma kuhakikisha kuwa nashika yale yote ambayo najifunza. Kwa kuwa kwa kila funzo unapata kuwa kuna mtihani, mwishoni, ama mbeleni hivyo unahakikisha kuwa. Kabla hujafika katika mtiani huo, unajibinafsi mwenyewe, unajifanya shughuli zako mwenyewe, na unahakikisha kuwa kila shughuli unaofanya, inafanyika vyema. Hivyo, kila wakati tunahakikisha kuwa, tunafanya shughuli yetu vyema, tunafanya kwa kupendelea kila jambo, tunafanya kila shughuli kuhakikisha kuwa, tunapenda hiyo shughuli yetu, tunafanikiwa katika shughuli zetu. Mimi binafsi napenda kujikaza katika mashughuli zangu. Ili niweze kupita kila jambo ambalo ninafanya na niweze kutimiza yale ambayo nafaa nitimize. Ninapofanya kazi yangu, tuseme kazi ya ofisini ama kazi ya nyumbani nahakikisha kuwa ninapofanya shughuli hiyo, nafanya shughuli hiyo kunipendeza. Nafanya shughuli hiyo kuhakikisha kuwa napata kile ambacho mimi nataka kupata, nahakikisha kuwa, kila shughuli ninayofanya, nafanya ili inipendeze, nafanya ili nihakikishe kuwa nimetimiza, kila hitimio ambayo inafanya nitimize, nahakikisha kuwa pia, shughuli yote ninaofanya, naifanya kwa hamu, naifanya kwa kupenda, naifanya kwa kufurahia, ili kwa kuwa unapofurahia jambo fulani, unajihisi vizuri, unahisi kila jambo inafanyika kwa njia ambayo ungependa ifanyike. Unahisi ya kuwa, kila shughuli unayofanya inafanyika kwa njia kizuri. Inafanyika kwa uwezo ambayo inafaa. Unaipea nguvu yako, binafsi mimi mimi huweka nguvu yangu yote katika shughuli ninayofanya. Ili ninapofanya shughuli, niweze kutimiza kila jambo, niweze kufanikiwa kwa kila shughuli ninayofanya. Niweze kutimiza ile hitimio ambayo nimeiweka katika shughuli yangu. Kila wakati mimi hupenda kufanikiwa katika shughuli yangu. Na hakuna mtu yeyote asiyependa kufanikiwa. Kila mtu angependa kufanikiwa kila wakati katika maisha yake. Naam, asante.

Naam kutokana na swali la unatumia njia gani ya usafiri kila siku. Unapata kuwa katika hali ya maisha unapata kuwa lazima usafiri. Kama unaenda mbali ama unaenda karibu. Lazima sana sana unapata ya kuwa unapoenda mahali ambako huwezi enda na miguu. Lazimu utafute mbinu ya kusafiri ili ufike pahali unapoenda. Unapata kuwa mbinnu ya usafiri ni mbinu mara nyingi. Unaweza tumia gari, unaweza tumia pikipiki, unaweza tumia baiskeli, unaweza tumia ndege, unaweza tumia treni, unaweza tumia meli, naam katika kila usafiri inategemea ni wapi ndo unaenda. Hivyo unapata ya kuwa, unapoenda mahali mbali ambako sana sana kama mimi mimi hutumia njia mi hutumia gari kusafiri. Sana sana mi hutumia gari kusafiri ama pikipiki kusafiri kwa kuwa safari zangu. Si ati na naezapata kutumia ndege kwa kuwa pia inategemea na nauli ambayo uko nayo wakati wa kusafiri. Unapotaka kusafiri uende nchi za nje sana sana unapata ya kuwa unatumia ndege. Ama unatumia meli ila unapata ya kuwa kutumia ndege ama kutumia meli ni pesa nyingi sana. Hivyo unapata kuwa sio rahisi kutumia meli, sio rahisi kutumia ndege. Hivyo lazima utumie mbinu ya kusafiri vizuri ambayo ni mbinu ambayo unaeza ilipia. Mbinu ambayo pesa zako zinaweza kukulipia. Hivyo sana sana, mimi kama kawaida, mimi hupenda kutumia magari na pikipiki, sijatumia ndegi, sijatumia treni, sijatumia meli kwa kuwa sana sana, sijaweza kupata njia ya kulipia ndege ama treni ama meli. Mi hupenda kusafiri kwa gari, ikuwe ni safari ya mbali, safari ya karibu, mi hupenda kusafiri kwa gari. Gari ni chombo ambacho ni kizuri kwa kusafiri sana ni chombo kinachopita njiani. Pia unapata ya kuwa gari nauli ya gari si nauli mingi sana kama nauli ya ndege. Hivyo kusafiri na gari ni kitu ambacho mimi nimekipenda sana kila wakati. Ninapo safiri na gari nasafiri vyema nasafiri vizuri nasafiri nikifurahia pia safari hiyo. Kwa kuwa ninapo safiri nasafiri nikifurahia safari hiyo nasafiri kuhakikisha kuwa nimefika ninapoenda vizuri. Naam kusafiri kwa gari ni pia si ajali sana ilihali unapata kuwa ajali mingi sana sana ni ajali za barabara. Watu wanao endesha magari zao kiholela. Watu ambao wanaendesha magari zao kama wamelewa. Watu ambao wanaendesha magari zao, kama wako vizuri, sio mzuri kufanya hivyo. Hivyo ni mzuri kusafiri kwa gari lakini inafaa unaposafiri hakikisha kuwa. Unatumia gari vizuri, gari inayo ambayo iko vizuri katika kila wakati haina vitu mbaya mbaya. Hivyo unahakikisha kuwa, unaposafiri, utafika pahali, unapoenda, salama salimini. Utahakikisha kuwa, tunasafiri vyema, tuhakikishe kuwa tunasafiria mbinu mzuri, mbinu iliyo sawa na mbinu iliyo mzuri. Asante.

Naam, kutokana na swali hili, niambie kuhusu jinsi, unavyoshrehekea siku yako ya kuzaliwa. Naam, unapata ya kuwa siku ya kuzaliwa ni siku inayofana sana, ni siku mzuri, ni siku ambayo inakukumbusha, inakupea kumbukumbu zaidi, kuhusu siku ambayo ulizaliwa, siku ambayo ulifika hii dunia, na siku ambayo unaendelea kujaza miaka zako, ukisonga miaka yako inapanda sana. Unapata ya kuwa siku ya kuzaliwa ni siku njema sana. Siku ya heri katika maisha yetu. Mimi binafsi mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa inanipea kumbukumbu zaidi. Kuhusu mahali nimetoka na pia inanionyesha kuwa niko na safari ndefu ya kwenda. Tunapoendelaa kuisha hapa duniani tunaendelea kusherekea siku zetu za kuzaliwa. Tunaendelea kujipea kumbukumbu kuwa miaka inasonga. Na pia jinsi ambayo tunafaa twendelee. Tunakumbuka kuwa mwaka ambao ushapita unajipa zoezi ya kuwa ulifanya jambo fulani. Na pia katika mwaka mpya ambayo unaenda inafaa ufanye jambo fulani. Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia yangu na pia marafiki. Familia, marafiki na pia siwezi sherekea nikuwa pekee yangu. Lazima nikue na watu ambao tuko na tunasherekea wote. Tutafanya hiyo siku iwe ya fanaka, iwe ya furaha. Hivyo kusherekea siku yetu ya kuzaliwa ni vyema sana na ni jambo la maana kila wakati. Sherehe yangu ya kuzaliwa nakumbuka mwaka uliopita ilikuwa mwaka ambao nilisherekea sherehe yangu ya kuzaliwa sana. Mwaka huo uliopita ni mwaka ambao niliumaliza kidato changu cha nne. Hiyo sherehe ya kuzaliwa ya mwaka huo ulikuwa vyema sana kwa kuwa mwaka huo pia ni mwaka ambao nilikuwa naufanya mtihani wangu wa kidato cha nne. Hiyo mwaka ndiyo mwaka ambaye nilipenda sana, nilisherehekea sana na pia siwezi kuisahau kabisa. Ninaendelea kusherekea hadi wa leo inanipea kumbukumbu mingi sana. Eee, katika sherehe yangu ya kuzaliwa, lazima kukuwe na chakula, kem kem, lazima kukuwe na keki inayopendeza, keki kubwa ambayo, sana tukikula wote, tunahisi kuwa, tumesharekea hiyo siku zaidi. Unapata ya kuwa keki ni ya mana zaidi. Chakula ni ya maana kwa sababu kukua na wageni ambao ni familia yako wanafika mnasherekea wote na pia unahakikisha kuwa kila mtu wameshiba. Unakikisha kuwa kila mtu wamekula chakula kupendeza. Kila mtu amefurahia chakula ya sherehe yako ili unapopatana baadaye. Wanajua kuwa sherehe yako ilikuwa ya kufana. Kusherekea sherehe na kukua na chakula inapendeza chakula tamu chakula kwa wingi, keki kubwa, keki tamu. Ndiyo ambayo inafaa zaidi. Inafaa zaidi, unapoendelea kusherekea siku zako za kuzaliwa na pia unahakikisha kuwa unapoendelea na maisha yako unakumbuka mahali umetoka kila wakati na huweze kuisahau. Katika sherehe yangu ya kuzaliwa zawadi kushiriki katika kupewa zawadi ndiyo kitu cha maana zaidi pia. Zawadi hizo zinakuja kama kila aina na pia zawadi hizi izinahakikisha kuwa unakumbuka mahali penye umetoka unapofanya jambo jema unakumbuka kila jambo. Zawadi ni mzuri sana. Asante.

Naam kutokana na swali hili unapenda kusimamia au kusimamiwa. Sana sana unapata kuwa swali hili linatokana sana sana katikati sherehe ambayo ni yako ambayo hio sherehe unasimamiwa na kuna sherehe ya rafiki yako ya mtu mwingine ambayo ni wewe unaisimamia. Naam unapata pia kuna njia ambayo kusimamiwa ama kusimamia inatokana na kazi ambayo unafanya uta pata kama kazi ni yako, kuna wakati ni wewe ndio una simamia kazi yako ili iweze kufanyika vyema na iweze kutimizika vizuri. Ama ni kuna mtu umemwandika mahali hakusumamie hio kazi yako, aendeshe hio kazi yako, ahakikishe kuwa kazi yako inafanyika vyema. Kusumamia sana sana ni jambo mzuri kwa kuwa, unaposimamia kitu fulani unakikisha kuwa, hiyo kitu ambayo unafanya, inafanikiwa vizuri. Unahakikisha kuwa, unapata mapato mazuri. Unahakikisha kuwa, kila jambo inatendeka vizuri venye inafaa. Unakikisha kuwa pia, unafanya kila jambo venye inafaa pia. Kitu mzuri ni kusimamia kitu yako mwenyewe. Na kuhakikisha kuwa, unaposimamia kitu yako inafanikiwa vizuri, inafanyika vizuri inamalizika kwa njia inayofaa kusimamia jambo lako ni kitu mzuri pia kwa kuwa kila jambo inayofanyika katika hiyo shughuli ni wewe ndio unaye iendesha zaidi ni wewe ndio unahakikisha inendelea vizuri, ni wewe ndio unahakikisha kila wakati mambo inafanyika vyenye inafaa unahakikisha kuwa eee, unatenda shughuli yako venye inafaa. Pia, unapo simamiwa na mtu fulani. Sana sana unapata kuwa kusimamiwa haikuwangi jambo zuri sana sana. Kwa kuwa, unapata mtu anapo kusimamia sana sana katika kazi. Pole, unahakikisha kuwa unapo simamiwa unapata kuwa jambo jingine inaweza isifanyike vyema. Ama wakati mwingine, unapopata mtu mzuri wa kukusimamia kila jambo linafanyika vizuri. Hakikisha kuwa mtu anapo kukusimamia katika shughuli flani, pia wewe usikuwe mbali sana katika kazi hiyo. Pia unapata kuwa unaposimamiwa katika sherehe yako. Sana sana unapata katika sherehe. Kusimamia sherehe ni mzuri na kusimamiwa ni mzuri. Lakini mimi zaidi ningependa kusimamiwa mwenyewe. Kwa kuwa ninapo simamiwa katika sherehe, unapata kuwa unasherekea sherehe yako vizuri, sherehe ndio yako, na pia wale ambao wanakusimamisha, wanakusimamia, wanahakikisha kuwa sherehe yako inafanyika vizuri. Unapata kuwa katika sherehe, mtu wakumpea kazi ya kukusimamia ni mtu ambayo unamthamini, ni mtu ambayo ni rafiki yako wa maana, ni mtu ambayo unajua kuwa anapo kukusimamia kila shughuli itafanyika venye inafa. Hivyo, unahakikisha kuwa sherehe yote inafanyika kwa njia inayofaa sherehe yote inafanyika kwa njia inayopenda, sherehe yote inafanyika kwa njia ilio njema zaidi, sherehe yote inafanyika kwa njia ambayo unafurahia mwenyewe. Kwa kuwa unapo furahia sherehe yako, unafanya kila jitihada kuhakikisha ya kuwa sherehe yako inafana zaidi, sherehe yako inaendelea zaidi, sherehe yako inakua ya kupendeza zaidi, inapendeza kila mtu. Hivyo mimi katika muundo wangu napenda kusimamia kusimamiwa. Hivyo unapata kwa katika kazi napenda kusimamia mwenyewe. Asante.

Naam, kutokana na swali, unapenda kujifunza historia. Kwangu mimi binafsi, napenda historia sana. Historia ni kumbukumbu ambayo inatufunza kuhusu jambo iliyofanyika kitambo. Unapata kuwa, kuna historia kwa wingi. Kuna historia ya wazungu kukuja hapa Kenya, Afrika kwa jumla. Kuna historia ambayo inaonesha kuwa kulikua na vita ya dunia mzima iliyofanyika kitambo vita. Kwanza vita ya pili, unapata kuwa kuna historia kuhusu wanajeshi ambaye walienda vita fulani, kuna historia kuhusu watu waliopigania haki yao, haki ya inchi yao, kama inchi yetu ya kenya. Kuna historia kwa namna nyingi, historia ni kumbukumbu ambayo ni njema ambayo ukiijua sana sana unagundua kuwa unajifunza mambo ambayo yalitendeka kitambo, mambo ambayo pia yalipata jamii yako kwa jumla. Unapata kuwa historia unapo jifunza, unaelewa zaidi mbona uko hapa duniani, unaelewa zaidi mambo yaliyotendeka hapa duniani. Unelewa zaidi jinsi ambayo tangu tufike mali hapa ambapo tumefika. Kitendo gani ilifanyika unaelewa kuwa kina nani walipigania haki yetu. Hivi sasa tuko hapa tulifikaje hapa kama nchi kwa jumla. Mimi sana sana nilijifunza historia nikiwa adi kidato cha nane. Ni kaingia shule ya upili, shule ya sekondari. Ni kajifunza pia historia hadi kidato channe. Niliweza kukamilisha historia katika ngazi hiyo mbili ya masomo. Hivyo naelewa zaidi historia gani iliendelea naelewa zaidi. Mambo gani inafaa tufanye kama jamii, inafaa tufanye kwa jumla kama inchi. Pia historia inatufunza sana sana kutokana na vita iliyo tendeka kitambo vita ya kwanza na vita ya pili. Unapata ya kuwa historia imetufunza mengi, imetufunza kuwa tunapofanya shuguli zetu hapa inchini. Tunahakikisha kuwa tunabaki na amani, tuhakikishe kuwa tusilete vurugu. Tunahakikisha kuwa kila jambo ambalo tunafanya inafanyika kwa amani, inafanyika kwanjia inayofa pia. Historia ni jambo zuri, hila tu inategemea kuwa, historia hii ilifanyikaje, ilifikaje, hika fanyika. Hivyo kuwelewa historia sana nikitu zuri katika maisha yetu. Historia ni jambo njema, kujua, hili tunapoendelea kuishi hapa duniani. Kwa kila jambo ambalo tunafanya, wahakikishe kuwa tusurudie makosa iliyorudiwa na wazee wetu, mababu zetu. Babu wa mababu zetu katika enzi za kitambo iliyoleta vurugu, iliyoleta vita, iliyoleta watu wengi kuwawa, iliyoleta watu wengi kupoteza familia zao, kupoteza pahali walipoku wakihishi. Hivyo historia inatufunza mengi, inatufunza jinzi ambayo, sisi kama jamii tunafaa tuishi. Historia inatufunza kuwa kuhusu jinzi ambayo, jamii yetu inafaa ifanye vyema, inatufunza mambo mengi. Hivyo, mimi napenda kujifunza historia kwa kuwa historia ni nguzo ya jamii, historia ni sura ya jamii, historia ni zuri sana kujua. Asante.

Naam, kutokana na swali hili, unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Namu, unapata ya kuwa chakula kingi kinapikwa na mafuta sana sana. Hivyo, ni ngumu upate chakula kisichopikwa na mafuta. Hivyo unapata yakuwa, unapopika chakula, haufai, kuweka mafuta kwa wingi, inafaa, upike itoke, ikae vizuri, iive vizuri, ili isiweze kudhuru afya yetu, isiweze kudhuru jinsi tunavyokaa, iweze, ikuwe ya kupendeza, isilete madhara kama ya kuadhiri afya yetu. Hivyo mimi binafsi napenda chakula kisicho na mafuta kwa wingi ila bora tuh ikuwe na mafuta lakini isikuwe mafuta kwa wingi. Hivyo kukula chakula kisicho na mafuta sana sana sio tamu zaidi ila tunafunza kuwa hiyo chakula ni mzuri kwa afya yetu. Kwa kuwa unapopika na mafuta unapata yakuwa mafuta sio mzuri kwa mwili yetu sana sana. Sana sana unapata ya kuwa, unapokula chakula chenye mafuta, inafaa ufanya mazoezi, haifai ukuwe mtu wa kulala, hili unapofanya mazoezi, unapata ya kuwa mafuta inatolewa inje mwili yetu. Kwa kuwa si mafuta yote itatumiwa na mwili, unapata mafuta ya mbaya ikutumiwa na mwili, inakua uchafu katika mwili zetu, na pia inaweza kudhudhuru katika afya yetu, kukua na mafuta mingi kwa mwili, siyo mzuri kwa mwili yetu. Hivyo, unapokula chakula, ama unapopika chakula, hakikisha kuwa chakula, haina mafuta mingi sana. Namu, unapata hakuwa pia, unapopika chakula, mafuta unayotumiwa, inatangemea pia. Kuna mafuta ambayo, si mzuri katika mwili yetu, kuna mafuta ambayo, ni mzuri katika maisha yetu. Unapata ya kuwa unapopika chakula. Inategemea ni aina gani ya mafuta. Ndiyo utatumia. Unapotumia mafuta ambayo Imeshikana. Sio majimaji. Unapata ya kuwa iyo mafuta si mzuri kwetu. Kaina mafuta aMbaye ni mbaya unapata kuwa kuna mafuta kama kimbo. Iyo mafuta sio mzuri kwetu. Unapata ya kuwa unapopata mafuta kama chips plus one ambayo ni mafuta ambayo inatiririka mafuta kama hiyo ni mafuta mzuri katika mwili yetu hivyo tunapokula chakula chetu tunahakikisha kuwa mafuta ambayo tunakula tunahakisha kuwa ni ya kufaa ni mafuta mzuri isikuwe mafuta ambayo mwili yetu haitapenda tunahakikisha kuwa unapokula tunakula chakula kinachopendeza. Kila wakati tunahakikisha kuwa mafuta iwe mzuri, mafuta iwe inayopendeza mwili yetu, mafuta pia isiwe ya kwadhiri afya mwili yetu. Hivyo mimi sana sana ninapokula chakula yenye mafuta, nahakikisha kuwa nafanya mazoezi yangu. Nahakikisha kuwa nakula chakula kiasi isikuwe chakula kingi pia. Nahakikisha kuwa mafuta ambayo itaingia kwa mwili yetu ni mafuta kiasi na ni mafuta ambayo unapofanya mazoezi badae itatoka katika mwili yetu. Hivyo kukula chakula kisicho na mafuta mingi ni mzuri katika afya yetu ya mwili. Asante.

Namu, kutokana na swali hili, uwezo gani ungependa kuwa nao? E, mimi binafsi ningependa kukuwa na uwezo wakufikiria jambo na kufanya jambo hilo iweze kutendeka. Kila wakati katika maisha yangu, mimi upenda kufanya mambo yangu na kuwakisha kuwa kila jambo ambalo nafanya, ama kila jambo ambalo napanga kufanya inatendeka kwanjia ya inayofa. Nam, kufanya jambo fulani ambayo inanipendeza nikitu mzuri kwangu nanikitu ya kunifraisha. Ninapo pata uwezo wakufikiria jambo fulani, kama kutengeneza miradi fulani, kuanzisha miradi fulani, kuendesha miradi fulani, ili uweze kunifanisi mimi na familia yangu. Jamii kwa jumla. Unapata yakuwa ni jambo poa, ni jambo mzuri. Kila wakati tunahakikisha kuwa, tunafanikiwa katika mambo ambayo tunapanga. Sana sana unapata kuwa, mambo ambayo ningependa kukuwa na uwezo, uwezo wakufikiria tuseme kazi fulani ambayo nafaa nifanye. Na niweze kufanya hiyo kazi, niweze kuhakikisha kuwa nafanya hiyo kazi vyema. Naendeshe hiyo kazi vile inafaa. Napata wale ambao watanisapoti vizuri. Iliniweze kufanikuwa katika kazi hiyo, unapata ya kuwa. Hayo yote yakiwa. Shughuli yako inakua rahisi sana na mambo yetu inasonga kwa njia inayofaa. Hivyo basi. Kukuwa na uwezo wa kufikiria jambo, na kufanya jambo, ni jambo zuri sana. Na pia uwezo ambao ningependa kuwa nao, ni uwezo wa kusaidia jamii yangu kwa jumla. Unapoishi na jamii, kuna wale watu katika jamii hawajiwezi. Na kuna wale katika jamii wanajiweza pia. Hili wanapata ya kuwa, unapokuwa na kila uwezo ambayo unafanya ili uweze kusaidia jamii yako. Na pia husaidia familia yako, husaidia ndugu zako, husaidia wazazi wako. Ni uwezo ambao ningeupenda sana kukuwa nao na hiyo uwezo najua kuwa si gumu kupata uwezo kama huo. Ni ile tu kujipanga na shughuli ambayo nafanya. Kupanga kila jitihada ambayo inafaa ufanye na kuhakikisha kuwa, kila jambo inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo napata kuwa, kila jambo inaweza kutendeka kwa njia inayofaa. Ni sisi tu pekee, ndio tunafaa, tujikaze, inafaa tujikakamue, inafaa, tuhakikishe kuwa tunatimiza kila jambo kwa njia inayofaa. Hivyo basi, kila uwezo, tunaweza kuwa na wao ila tu, tunapojikaza kupata, tunapojituma katika kila shughuli ambayo tunafanya. Tunahakikisha kuwa, tunafanikiwa katika kila shughuli tunayofanya. Hivyo basi, kila uwezo ambao unaweza kunisaidia sana, ndio uwezo ambao ningependa kuwa nao. Kwa kuwa kusaidia wazazi wako, kujisaidia binafsi, kusaidia jamii. Ni kuokoa jamii yetu, ni kupandisha nguzo ya jamii yetu, kuhakikisha kuwa jamii yetu inapanda, inasonga vizuri. Tunaendelea na maisha yetu vizuri venye inavyofaa. Hivyo basi, kukua na kila uwezo wa kufanya jambo, ni jambo nzuri, ni jambo jema. Ila tu inafaa tujikaze, tuhakikishe kuwa, tunajituma katika upande huo. Ili kwa kila uwezo ambao tunatamani kukua na wao, tunaweza kupata, tunaweza kutimiza kila kitu ambacho tunapanga. Tunaweza kufanikiwa kwa kupata ngwenje ama fulusi ambayo itatusaidia kupandisha maisha yetu. Asante.

Naam, kutokana na swali, unashugulikia muda vipi kazini. Naam, unapate ya kuwa, unapokuwa kazini sana sana. Ungependa muda mwingi wako, uchukue muda wako, utumie kazini vizuri. Hivyo unapata ya kuwa, unapotumia muda wako vizuri kazini. Unaweza kufanya kazi mingi kwa zaidi. Unaweza kutimiza mipango yako ya kazi kwa muda zaidi. Inategemea sana sana kuna kila aina ya kazi kuna kazi ya mkono kuna kazi ya ofisi hivyo kazi yote mbili ya aina kazi yote mbili inategemea jinsi unavyofanya kazi yako na pia muda kazini inategemea pia kuna muda ambao ukiwa kazini unalipwa juu ya jinsi umefanya kazi yako ya siku unapata kuwa ukifanya kazi kwa zaidi ya siku unapata kuwa unalipwa zaidi. Kufanya kazi chini ya siku unalipwa chini pia. Kutokana na kazi yako ambayo umefanya kwa siku hivi unapata wakati mwingine kuna kazi ambayo unalipwa kila mwezi ambapo unapata rupu rupu kiasi. Hapa katikati ya kazi lakini mwishoni unalipwa kwa mwezi. Hivi unapata kuwa unapofanya kazi yako kila wakati unahakikisha kuwa kazi yako inafanyika kwa njia inayofaa. Unafanya kazi yako kwa njia inayopendeza ili uweze kufanikiwa katika kila jambo. Hivyo basi, kufanya kazi ni mzuri sana sana. Kwa kuwa unapofanya kazi, unahakikisha kuwa unapata kipato zaidi. Ama unapata kipato kama venye unafanya kazi yako vizuri. Hivyo basi, mimi sana sana kushugulikia muda wangu kazini ni rahisi sana. Nikuwa kazini. Nahakikisha kuwa nikiwa kazi. Nafanya kazi yangu. Kila saa vizuri na pia unapata kuwa ninapofanya kazi yangu. Sipendi kuongeza mambo ingine. Kama mambo ya kupumzika. Mambo ya kulala. Unapata kuwa ukiamua kufanya kazi nafanya kazi. Hadi nahakikisha kuwa nimetimiza kazi yangu. Hivyo unapata kuwa mambo yangu inakuwa rahisi ninapohakikisha kuwa natimiza kazi yangu. Kila wakati nahakikisha kazi yangu inafanyika vizuri. Nahakikisha kuwa katika kila wakati napofanya kazi yangu. Nafanya shuguli yangu kukamilisha kuhakikisha kuwa nimefanya kukamilisha vyema nimehakikisha kuwa kila shuguli ambayo nimefanya imefanyika vizuri. Hivyo basi unapata ya kuwa kazi ni muhimu sana sana. Ni ile tu kazi ikiwa muhimu inafaa pia muda wako ukuwe muhimu. Kwa kuwa kwa kila muda ambao unafanya kazi yako, unahakikisha kuwa kila jambo inafanyika, vizuri inafanyika, kwa njia inayofaa inafanyika, kwa njia ya kupendeza inafanyika. Kwa njia ambayo itakupea kipato kizuri, unahakikisha kuwa unatumia muda wako vyema. Kwa sababu kila wakati kuna muda wa kila kitu. Kuna muda wa kulala, kuna muda wa kupumzika, kuna muda wa kufanya kazi, kuna muda wa kutembea, kuna muda wa kutazama runinga ama video unayopenda, kuna muda wa kuenda michezoni. Hivyo basi, unapopata muda wa kufanya kazi, fanya kazi vizuri, fanya kazi kwa wema, fanya kazi kwa kujikaza, fanya kazi vizuri kwa kuwa, unapotenda wema, utapewa wema. Hivyo fanya kazi vizuri na hakikisha kuwa kazi yangu naifanya kwa njia mzuri naifanya utafiti kwa uzuri ili nihakikishe kuwa kazi yangu inafanyika jinsi inavyofaa. Hivyo basi tufanya kazi kila wakati.

Naam, kutoka na swali kipawa gani una. Mimi mwenyewe kipawa ambacho mimi niko nayo ni kipawa ya kuimba. Nyimbo ni talanta ambayo mimi niko nayo. Tangu nikiwa mtoto mdogo. Nilijifunza kipawa hiki. Tangu nilipokuwa mtoto mchanga kwa kuwa kila wakati nilikuwa napenda kusikiza wimbo. Kila wakati nilikuwa napenda kuimba nyimbo. Unapata tulipokuwa watoto wadogo naam tulikuwa tunafunzwa jinsi ya kuimba sana sana tukiwa kanisani. Unapata kuwa kulikuwa na kanisa ya watoto ambayo ilikuwa inaitwa Sunday School. Hapa ulikuwa unapata kuwa mkienda kanisani, mlikuwa mnafunzwa kusoma biblia, mnafunzwa stories za Yesu mnafunzwa kuhusu biblia, mnafunzwa kuhusu vitendo ambavyo vilitendeka. Wakati wa Yesu, wakati wa Mungu na wakati huo pia, ulikuwa unapata ya kuwa katika mafunzo ambayo mnafunzwa huko mnafunzwa moja wao ni kufunza jinsi ya kuimba. Ulikuwa ukijua kuimba vizuri, unapata ya kuwa sana sana kulikua na zawadi ya watoto ambao walikua wanajua kuimba. Kama unajua kuimba nyimbo fulani, unaenda mbele, unaimba na watoto wako, watoto wenzako. Unapata pia wakati mwingine, ulikuwa unaenda, unaimba na mtu yeyote unapata kuwa, mnaimba pamoja, nyimbo aina fulani. Unaimba mkimtukuza mungu, mnaimba mkimpongeza mwenzilo ambaye amefanya vyema. Sana sana huo wakati ulikuwa wakati mtamu sana katika utotoni mwetu. Wakati huu, hiyo kitendo inaendelea hadi wa leo. Hivyo basi, kipawa changu cha kuimba, unapata kuwa nilianza, tangu nikiwa mtoto mdogo. Hivyo, nimekuwa mkubwa sasa, pia naendelea kuimba. Unapata kuwa, mimi hukua, hukua mwendeshaji. Nyimbo katika kanisa yetu sana sana. Siku ya jumapili wakati wa kanisa, siku wakati tunapo kongamana pamoja kama kanisa. Tunapoenda mahali fulani kama mashindano ya vijana katika kanisa. Unapata ya kuwa tunaenda kuimba nyimbo fulani. Mimi ndio huongoza hiyo kitengo ya vijana wakati wa nyimbo. Hivyo unapata ya kuwa tulipoku, nimepata njia mingi ya kuweza kuimba kila wakati. Na kwa hizi njia zote unapata ya kuwa nimejifunza mengi katika nyimbo zangu. Nimeweza kupata mengi, kuhusu jinsi ya kuimba nyimbo fulani, kuhusu jinsi ya kushinda taji katika makabiliano baina ya kanisa flani tunapoenda kongamano ya kushindana katika nyimbo. Nyimbo ni kipawa ambacho mi napenda sana. Napenda kuimba, napenda kusikia muziki. Napenda kusikia gospel ambayo ni muziki ya kumtukuza mungu. Napenda kuimba, napenda nyimbo za vijana kawaida ambayo ni ya vijana barubaru. Nyimbo hizo zinaitwa urbantone, nyimbo zingine zinaitwa katika lugha ya kimombo secular songs. Napenda nyimbo sana na kipawa changu kikatika upande wa nyimbo hivyo kuimba ni kipawa ambacho mimi niko nayo naienzi sana naipenda zaidi na naitumikia kila wakati, asante.

Naam, kulingana na hii mada swali, unatumia simu yako kwa nini zaidi. Naam, unapata ya kuwa rununu au simu, ni chombo ambacho kinatumiwa sana sana, katika mawasiliano sana sana, katika kuendesha shughuli za kazi, unapata sana sana. Inatumika katika kutumbuiza. Inatumiwa katika kujifunza mambo mengi. Hivyo inatumika pia kama katika kufanya kazi. Kwanza katika enzi yetu ambayo unapata kuwa rununu ni kitu ya maana sana. Kama huna rununu sijui uko na nini katika maisha yako. Unapata ya kuwa kukua na rununu katika enzi yetu ya sai unapata ya kuwa shughuli mingi. Unafanya shughuli yako vyema. Shughuli zako pia. Unafanya vizuri. Unaeza kujifunza kupitia mtandao unaeza kufanya kazi yako katika mtandao. Hivyo unapata ya kuwa unajifunza mengi sana sana. Unapotumia rununu unajifunza mingi sana katika shughuli zaHapa na pale. Hivyo basi rununu yangu mimi sana sana mimi hutumia kufanya kazi zangu katika mtandao. Kusomea, kufanya uchunguzi ambao kuhusu mada flani ambayo ningependa kufanya sana sana mimi hutumia rununu yangu kufanya kila jambo, kila shughuli na kuitimiza kila shughuli ambayo nafaa kufanya. Unapata ya kuwa rununu yangu sana sana mimi hutumia katika makazi yangu. Kujipea, kipato, cha siku na kuhakikisha kuwa nimefanya shughuli zangu kila wakati. Rununu ni kitu ya maana sana katika maisha yetu kwa kuwa inatusaidia kupata ngwenje, fulusi au pesa ambayo tunatumia katika maisha yetu. Tunapotumia rununu zetu pia, mimi hutumia rununu yangu kujifunza mambo mengi mtandaoni, jinsi ya kupata pesa, kujifunza makazi ya kufanya, natumia pia kujifunza shughuli za shule najifunza jinsi ya kutatua mashida zangu zingine ambazo kama wakati mwengine mashida tunapoendelea kukuwa hii dunia tuna mashida mingi pia tunafaa tuchambue makazi zetu hivyo najifunza zaidi shughuli mingi ambazo nafanya mtandaoni ili niweze kufanya kila jambo vyema na niweze kukamilisha kila shughuli yangu. Unapata ya kuwa, kila wakati tunapofanya kazi zetu, tunahakikisha kuwa, tunafanya kazi zetu vizuri. Tunahakikisha kuwa, tunapata kipato kutokana na kazi ambayo tunafanya. Hivyo basi, rununu wakati mwingine pia, unapata kuwa, inaweza kukupa kipato kwa wingi. Unapojua kutumia rununu vizuri, hivyo basi, utapata mingi. Utajifunza mingi na utapenda vitu mingi kwa wingi. Rununu pia hutumika katika kupunguza mawazo sana sana unapoangalia video mtandaoni. Unaona video ambazo, ni video vya kuchekesha, ni video vya kupendeza, vya kufunza. Naam, kila wakati unapata ya kuwa, kila video ambayo ii kwenye, rununu zetu inatusaidia sana. Rununu pia mimi hutumia katika mawasiliano mimi hutumia kuwasiliana familia zangu, marafiki wangu, jamii yangu pia. Katika mawasiliano hiyo, tunaweza kupanga mikakati fulani. Tunaweza kupanga jinsi ya kufanya shughuli fulani. Hivyo basi, rununu inanisaidia kila wakati katika shughuli mingi. Naam, kukuwa na rununu ni kitu ya maana zaidi. Asante.

Naam kutokana na swali unakunya maji mara ngapi kwa siku. Naam unapata ya kuwa maji ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mwili unapata kuwa bila maji hatuezi ishi hatuezi kuwa na uhai. Unapata kuna msemo wanasemanga maji ni uhai na katika kimombo kuna msemo wanasema water is life. Hii msemo mwenye aliusema ni ukweli. Kwa kuwa bila maji hatuezi ishi katika dunia vizuri unapata kuwa maji inatusaidia kuishi vyema. Inatusaidia kujenga mwili. Maji inasaidia kutujalia akili yetu ifikirie vizuri. Inatusaidia pia kuhakikisha kuwa kila kitu ambacho si kizuri kwa mwili yetu inatolewa nje ya mwili maji pia iko katika damu yetu maji iko katika misuli yetu maji iko katika nyama zetu za mwili hivyo basi kila chombo katika mwili wetu inatumia maji kukua vizuri hivyo basi tunapo endele kuishi inafaa tukunywe maji kila wakati. Kukua tunaambiwangwa na madaktari zetu ya kuwa maji inafaa ukunywe glasi saba kwa siku. Hivyo basi unapata ya kuwa unapokunya maji unakua vizuri unakua kila kitu inakua sawa unapokunya maji unahakikisha kuwa kila chombo ambacho ki mwilini kinafanya kazi inavyofaa. Hivyo basi katika swali hili huwa nakunywa maji mangapi kwa siku. Mimi binafsi mimi hupenda maji sana. Mimi hukunywa maji zaidi ya glasi nane kama vyenye tunaambiwa na wanasayansi wetu zaidi ya glasi nane. Hivyo unapata ya kuwa maji hunisaidia mimi sana katika mwili yangu ninapo endelea kukua nakuwa vizuri kwa sababu kitu ambacho mimi hutumia sana sana ni maji katika mwili yangu. Unapokunya maji unapata kuwa mwili yako inakuwa vizuri unapata nguvu vizuri unapata kukua vizuri kila wakati maji inatusaidia sana kuhakikisha kuwa tunaishi vyema tunahakikisha kuwa tunakaa vizuri katika maisha yetu. Tunahakikisha kuwa mwili inafanya kazi inavyofaa mimi sana sana mimi hupenda maji. Kwa sababu kwanza maji baridi sana sana jua linapo waka sana unapata yakuwa joto inakua jingi hivyo basi unapata kuwa mwili unahitaji maji ili upunguze joto mwilini hivyo basi unapata yakuwa unapokunywa maji kila kitu inakua sawa. Unapata kua pia unapokuwa mgonjwa sana sana usipokunywa maji unapata yakuwa kichwa una kuma zaidi kila wakati. Hivyo basi unapokunywa maji itakusaidia kuhakikisha kuwa kichwa yako inapona vizuri. Unapata matibabu vizuri kila kitu inakua vizuri kwa sababu bila maji huwezi pona vizuri hivyo basi kukunywa maji nikitu ya maana kukunywa maji nikitu inanipendeza mimi hukunywa maji kwa wingi kila siku na pia inanisaidia katika afya yangu kwa sababu kila wakati ni vigumu kukuwa mgonjwa kama wewe hukunywa maji kwa wingi. Hivyo unapata ya kuwa unapukunya maji kwa wengi inatusaidia inatusaidia kuleta mwili wetu kuwa salama hivyo basi mimi ningesihi kila mtu kila mtu aweze kukunywa maji vizuri kunywa maji kwa wingi hakikisha kuwa unapokuwa mgonjwa pia kunywa maji kwa wingi ila tu unapokua mgonjwa kunywa maji wenye joto kiasi ili ukusaidie mwilini.

Naam, kulingana na swali, je, unapenda kununua vitu mtandaoni. Naam, sana sana mimi hupenda kununua vitu mtandaoni. Unapata ya kuwa, unapo nunua kitu mtandaoni, sana sana, unapata vitu kwa wingi mtandaoni kuliko ile wakati unaenda kutafta mwenyewe kitu hukunje. Hivyo basi, kununua vitu mtandaoni ni kitu ambacho mimi hupenda zaidi. Mi hupenda kununua vitu mtandaoni sana sana unapata. Nanunua viatu, nanunua nguo, nanunua vitu kama saa, nanunua simu, unanunua radio. Kununua vitu mtandaoni sana sana ni kitu ambacho mi hupenda zaidi. Unapata ata sana sana simu yangu nilinunua mtandaoni. Unapata pia kuna simu nilinunua mtandaoni. Unapata inaitwaje computer yangu. Nilinunua mtandaoni pia. Viatu zangu mi hununua mtandaoni. Nguo zangu sana sana. Mi hununua mtandaoni pia na katika mtandao kuna mtandao ambazo zinatumika. Kuuza kila vitu vitu vingi sana mtandaoni. Unapata kuwa moja yao. Kuna jumia stores Jumia sana sana huuza vitu aina mingi. Unapata kuwa jumia huuza viatu, huuza simu, huuza elektroniki kwa wingi, huuza nguo kwa wingi. Huuza viatu, huuza vyombo vya nyumba. Hivyo basi unapata ya kuwa mtandao huo mi hutumia sana sana kununua vitu zangu. Unapata pia kununua vitu mtandaoni. Unapata sio bei ghali sana sana kama kwenda kwenye duka na kununua vitu zako kwenye duka kawaida. Kununua vitu mtandaoni ni mzuri, kununua vitu mtandaoni unasaidia sana kila wakati. Hivyo unapata kuwa ninapo nunua vitu mtandaoni, vitu vingi vinakuja vikiwa vizuri. Pia kununua mtandaoni sana sana unapata kuwa vitu vingi huletwa hadi nyumbani kwako ambapo, utafanya tu ni kulipa nauli ya kuleta vitu hivyo kutoka penye duka yenyewe hadi kwako. Mtandaoni pia unapata kuwa ni rahisi kununua vitu mtandaoni kwa sababu. Kazi yako ni kuketi na kutafta kitu fulani unataka. Kama ni radio, unaketi chini, chukua kompyuta yako ama rununu yako, unangia mtandaoni, unaenda unatafuta kitu ambache unataka sana mtandaoni, alafu unakinunua kitu hicho katika mtandao. Hivyo unapata kuwa vitu vingi mtandaoni vinavyo nunuliwa sio bei ghali kama kununua vitu huku nje kwenye maduka, tuseme mjini ama kijijini. Unapata kuwa vitu vingi nivya pesa mingi sana ya hivyo basi sio rahisi kununua. Unapata kuwa pia unaponunua vitu mtandaoni unahakikisha kuwa kila kitu ambacho unanunua nikitu mzuri. Kila kitu ambacho unanunua ni kitu ya kupendeza. Kwa kuwa unaponunua kitu ya kupendeza mtandaoni. Unapata kuwa kila kitu inakua vizuri. Hivyo basi kila jambo ambalo unanunua kila jambo ambalo unafanya mtandaoni ni ya maana sana. Kununua mtandaoni pia kuna mtandao wa kilimall. Nimeongelea jumia shop kuna kilimall shop pia ambayo i mtandaoni pia. Uko ndo mimi hutumia pia kununua vitu zangu mtandaoni. Na nimezipenda mitandao hiyo mbili sana sana kwa sababu imekuwa ya manufaa kwangu. Imekuwa ya kunisaidia sana na ime nisaidia kila wakati. Hivyo mimi kununua vitu mtandaoni ni kitu mimi hupenda sana. Na ni kitu mi hufanya kila wakati Naam.

Naam, kulingana na hili swali, je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Naam, unapata kuwa mimi binafsi, mi hupenda kuandika kwa njia yote mbili, kutumia kompyuta au kutumia mkono. Sana sana, njia mzuri ambayo ni mzuri kutumia sana sana kama venye tulivyofunza kwa shule, ni tulifunzwa ya kuwa na nimeona kuwa ni ya maana ni kuandika kwa mkono. Kuandika kwa mkono, unakufanyia mazoezi ya jinsi ya kuandika maandishi yako kutumia mkono wako kwa kuwa hata kama unafanya kazi ofisini, kuna wakati inafaa utumie mkono wako kuandika jambo fulani, kuandika ripoti fulani, kwa sababu kila kitu si ya kuandika kwenye kompyuta. Unapate ya kuwa sana sana, unapofanya kazi yako, unaandika kutumia mkono. Hivyo basi unapotumia kompyuta pekee kuandika unapata ya kuwa maandishi yako hayatakuwa bora kwa sababu hujafanya vizuri, hujafanya mazoezi yako ya kuandika kwa mkono. Hivyo basi unapata ya kuwa maandishi yako kama sio mzuri haiwezi kuwa vizuri. Hivyo ni mzuri kuandika kutumia mkono. Kwa kuwa unapoandika kutumia mkono, unafanya mazoezi yako, jinsi ya kufanya kazi yako vizuri, jinsi ya kuhakikisha kuwa, unafanya zoezi lako kwa njia inayofaa. Kila wakati, kila mara sana sana, unapata ya kuwa, tunapotumia mkono wetu kufanya kazi zetu, unapata ya kuwa, kila jambo ambalo tunafanya sana sana, inakuwa jambo mzuri, jambo ili inayofaa, jambo ambayo inapendeza sana kila wakati. Hivyo unapata ya kuwa, tunapofanya kazi zetu sana sana, inafaa tufanye kazi zetu, kutumia mwili zetu sana sana kuliko kutumia mashine ambayo unapata ya kuwa mashine sana sana hukuwa na makosa zake kila wakati, kila namna wakati mwingine. Hivyo kufanya shughuli zetu, kutumia mikono zetu, kufanya shughuli zetu, kujijenga, kujenga taifa letu ni kitu mzuri sana. Hivyo unapata ya kuwa, tunapofanya shughuli zetu, tunahakikisha kuwa, shughuli zetu inafanyika kwa njia inayofaa, kwa njia bora na kwa njia zaidi ambayo inatupendeza, kwa njia ambayo tunaipenda sana. Hivyo unapata ya kuwa kazi zetu sana sana tunategemea mwili yetu. Hivyo unapata kuwa kutokana na mada kuandika kwa mkono au kompyuta ni mzuri kuandika kwa mkono sana sana. Pia, unapata ya kuwa, unapotumia kompyuta yako kuandi kufanya kazi yako, pia ni mzuri kutumia kompyuta kufanya kazi. Unapofanya kazi yako, kutumia kompyuta, unapata ya kuwa, unafanya shughuli zako, kwa haraka, unafanya shughuli zako, bila kuchoka sana, unafanya shughuli, unaweka shughuli zako, katika ratiba ambayo, haiwezi kujiguza ama kuguzwa na kitu chochote. Hivyo basi, kufanya shughuli zetu, kutumia mikono yetu ni jambo jema, ni jambo ambayo inafaa, ni jambo ambayo inafaa tushughulikie hivo, ni jambo ambayo kila wakati inafaa tuzoee, inafaa tufanye hivo. Hivyo basi, unapata kuwa kutumia kuandika kwa mkono au kompyuta ni jambo jema. Ila, kati kwa hizo mbili, jambo moja, lazima, ikuwe zaidi ya jambo jingine. Hivi unapata ya kuwa kuandika na mkono ni kitu ambayo inanipendeza sana sana. Kuandika na kompyuta pia inanipendeza lakini napenda kutumia mkono. Ili niweze kufanya zoezi langu, niweze kuhakikisha kuwa naandika kazi yangu. Jinsi inavyofaa, asante.

Naam, changamoto hukuwa mingi kazini. Kulingana na mada hii, changamoto gani unakutana nazo kazini? Naam, unapata kuwa unapofanya kazi changamoto zi kwa wingi. Unapata ya kuwa unapofanya kazi hautimizi lengo ambalo inafaa utimize. Unapata ya kuwa shughuli inapokuwa mingi na hauna masaa kwa wingi unapata ya kuwa changamoto zinakuwa mingi katika kaziini. Changamoto za ana ni pale ambapo hauna saa ya kufanya shughuli zote ambazo unahitajika kufanya ama ilifaa ufanye kwa wakati fulani. Hiyo ndo changamoto ya kwanza, unapata kuwa unapopatana na hiyo changamoto. Unapata kuwa huwezi fanya shughuli yako kwa masaa ambayo inahitajika, huwezi fanya shughuli yako vizuri na unapata ya kuwa usipofanya shughuli yako vizuri huwezi lipwa vizuri. Changamoto ya pili ni wakati ambapo uko mgonjwa. Unapokuwa mgonjwa na uko na shughuli ya kufanya. Unapata ya kuwa huwezi kuwa vyema, huwezi kuwa vizuri alafu unapata ya kuwa kazi yako inaenda chini sana kwa sababu ya kazi ambayo imekuwa mingi na masaa ambazo hauna ya kutimiza kazi hiyo. Unapata kuwa kila wakati kufanya kazi yako unafanya kwa wasi wasi, huwezi lipwa vizuri. Unakua mgonjwa hata zaidi. Unapata kuwa unapokuwa mgonjwa pia na upate kuwa siku ya mapato yako unategemea kwa hiyo siku unapata kuwa kazi haiwezi kuwa rahisi. Hivyo basi mapato inaenda chini, shughuli yako inaenda chini na pia inafaa shughuli ikienda chini unafaa kuwa umepata kitu fulani ya kukula. Hivyo basi unapata kuwa unapofanya shughuli yako sio rahisi kupata mapato vyema. Hivyo basi unajikaza zaidi, unahakikisha kuwa unapata mapato yako vyema, unahakikisha kuwa shughuli yako inafanyika vyema, unahakikisha kuwa mapato yako unapata vizuri, pia unahakikisha kuwa katika kila jambo ambalo unafanya, unafanya kujipendekeza zaidi. Hivyo basi unapata kuwa mapato ikikuwa kidogo huwezi pata kila jambo ambalo unahitaji. Changamoto ingine katika kazi ni wakati ule ambapo unapata hujalipwa vizuri. Usipolipwa vizuri kwa wakati unapata kuwa changamoto inakuwa mingi, shughuli zako nyumbani inagwama unapata kuwa unapojaribu kufanya jambo fulani hauwezi fanya hilo jambo vyema unapata kuwa unazama kwa shughuli za nyumbani kupata chakula ya kuwalisha watoto wako siyo rahisi, hivyo unapata kuwa changamoto inakuwa mingi. Unapata pia wakati mwingine umefanya kazi halafu unalipwa chini ya pesa ambazo unafaa ulipwe kila wakati. Hivyo unapata kuwa usipolipwa vizuri, kazi yako haitasonga vizuri. Hivyo basi, inafaa ufanye kazi ili upate mapato yako vizuri, upate kupata kila kazi vizuri na kila mapato vizuri. Asante.

Naamu, kulingana na mada hili la je, unapenda chakula kitamu. Naamu, unapata yakuwa chakula kikiwa kitamu, hakuna mtu hawezi kupenda. Mimi mwenyewe binafsi, napenda chakula tamu. Chakula tamu unapokula, unapata ya kuwa, unashiba vizuri, unakula ukipenda, unakula ukifuraia, pia unapata kuwa chakula kikuwa kitamu. Unapata ya kuwa unafuraia. Kila namna unafuraia kila wakati. Kukula chakula hicho. Unafuraia. Ukitafuna ukiweka kwenye mdomo. Harufu ya chakula nayo inapendeza. Kwa namna hiyo unapata unazipenda sana. Naamu unapata ya kuwa chakula kitamu hii katika njia mingi, unapata kuwa chakula kitamu, kuna wali, kuna nyama, kuna mboga, kuna mihogo, kuna maziwa, kuna chai, kuna kahawa. Na, unapata kuwa chakula kitamu kii katika upande mingi. Hivyo basi unapata kuwa chakula cha kwanza kitamu, unapata kuna nyama. Nyama unapopata mtu anajua kupika vizuri, unapata kuwa nyama kitakua kitamu, kikipikwa vizuri. Hivyo basi, kupika chakula vizuri, ndio njia inayofaa katika upishi wako. Unapopika vizuri, unapata ya kuwa chakula kinakua kitamu, vilivyo. Sana sana ukipata nyama inapopikwa, unapata yakuwa. Kipata mpishi hodari anayejua kupika vizuri, unapata kuwa chakula kitakua kitamu hata zaidi. Hivyo unapata kuwa wanapo pika vizuri, chakula kinakua kizuri, chakula kinakua cha kupendeza, chakula kinakua bora. Naam, kila wakati unapata kuwa wapishi wakikuwa wazuri, chakula kinakua kizuri. Chakula cha pili kinachopendeza ni wali. Wali unapata kuwa ni mchele ambao umepikwa. Naam, wali unapopika vizuri, unapata kuwa kinakua kitamu vizuri. Wali ni mtamu, unapopikwa na mpishi anaejua kupika vizuri. Chakula ili kiwe kitamu, unaakikisha kuwa imeiva vizuri. Viritubishi ambazo umetumia kukaanga chakula hicho, ni vya mahana sana. Kwa sababu, kupika chakula kisicho na utamu zaidi, hauta kipenda chakula hicho. Hivyo basi, tunapo pika, hakikisha kuwa tunapika chakula chetu, kiwe kitamu, kiwe cha kupendeza, kiwe kizuri, na pia kiwe kinachofaa. Hivyo basi, chakula ni kizuri, kinapo pikwa vizuri, na pia chakula ni kitamu, kikipata mpishi, mtamu pia na yeye. Napata pia maziwa hukuwa tamu, kichemushwa vizuri, nekuwekwa vizuri tunapata kuwa chakula kitamu, kitategemea na anayepika. Pia mimei, najua kupika chakula vizuri, najua kupika nyama vizuri, najua kupika mboga vizuri, najua kupika mihogo vizuri chai pia ni tamu kwa sababu ya sukari. Na pia unapokula chakula kitamu, hakikisha chakula hiki, kisikuaribu, afya yako. Asante.

Naam, kulingana na mada hili eleza hali ya hewa leo. Naam, kulingana na mimi hali ya anga leo ama hali ya hewa leo naona ii kuzuri sana. Iko mzuri leo, naiona, kuna jua, mvua, dalili ya mvua, siioni, naona mawingu ni kiasi kiasi moja moja kwenye hewa juu naam, hali ya hewa leo ikuzuri sana hewa ya leo kwa hakika ni hai ni katika hali ya kuzuri katika hali kuzuri kuna joto kiasi jua inawaka sana, joto i sana napata ya kuwa kitu mzuri ni kuwa upepo. Iko juu sana, hiyo ndio itatusaidia kugaba kukapa. Joto ambayo ikatika hali ya hewa leo naona jua inawaka salama hakuna dalili ya mvua hivyo basi unapata ya kuwa kama hakuna dalili ya mvua jua inawaka vizuri pia mawingu haiko sana inamaanisha dalili ya hewa iko mzuri leo hakuna mvua leo naam na pia sio baridi leo naona sio baridi hadi kabisa kila kitu iko salama kila kitu iko sawa. Kuhusu jinsi ambavyo nimevaa siku ya leo nimevaa kaptura ambayo hainibani mwili ambayo inanikubalia niweze kupata hewa safi kwenye mwili wangu nimevaa shati ambayo inanipa hewa safi katika mwili wangu pia pia nimevaa nimevaa vi viatu ambavyo inanikubalia niweze kupata hewa safi kwenye mguu wangu naam, ambayo inaitwa katika lugha ya kimombo sandals yaani sandali unapata pia mimi napenda hali ya hewa kama hii kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kutembea mimi ni mtu ambaye napenda kutulia huku nje sana sana ili niweze kupunga hewa, niweze kupata hewa safi na niweze kukaa vyema, kukaa vizuri katika kila jambo mbalo nafanya hivyo napata ya kuwa hewa safi hewa inayopendeza, hewa isiyo na mvua sana hewa isiyo baridi. Ndio aina ya hewa ambayo mimi napenda sana napata ya kuwa, hewa ikuwa safi unapotembea pia inakusaidia sana sana kupata hali ya mwili kuwa ikuwe vyema. Unapata kukaa vizuri kwa sababu kila jambo ambalo unafanya kila wakati inakufanya ukue salama, inafanya uhisi vizuri naam hewa ikiwa mzuri, mwili hukua mzuri. Katika hali hii ya hewa ama hali hii ya anga unapata ya kuwa nimetulia kwa nyumba, nimetulia kwa kivuli ambapo nina barizi pole pole nikifanya shughuli zangu za nyumbani, nikifanya shughuli zangu za mtandaoni. Nafanya shughuli zangu kuhakikisha kuwa kila kila jambo ambalo nafanya inaendelea vizuri, inaendelea kwa njia inayofaa.

Naam kutokana na agenda hii ya unapenda wanyama wa aina gani. Naam unapata ya kuwa kuna kila ya aina wanyama, kuna wanyama ambao wanafugwa kwenye wanyama pori, kuna wanyama ambao wanafugwa nyumbani, kuna wanyama ambao wanaishi mtini, kuna wanyama ambao wanaishi majini. Naam unapata kuwa katika aina hii nneya wanyama, unapata kuwa kuna ainatu moja ambayo sisi hupenda wakati mwingi sana. Wanyama hawa ambao tunawapenda ni wale wanyama ambao hawawezi kutuhami ama kutuvamia hivi katika hali yoyote ama kwa aina yoyote. Hivi unapata yakuwa mimi binafsi na penda wanyama ambao tunaweza wafuga nyumbani. Wanyama hawa ambao tunaweza wafuga nyumbani, aina yao ni kuna mbwa, kuna paka, kuna kuku, kuna ngombe, kuna farasi, kuna punda, kuna mbuzi, kuna kondoo. Naam hao ndo wa nyama ambao na wapenda zaidi. Hawawanyama, hawawanyama tunawafuga nyumbani kukua kito weo kwetu, tunawafuga nyumbani, watupe kipato, tunawafuga nyumbani, kama chakula chetu, tunawafuga nyumbani, kuna wanyama ambao tunapenda kukaana wao sana sana, kunambwa ama paka ambao atuwezi wala, lakini tunakaana wao kwasababu wanakaana sisi, wanatupendeza, Wanatufurahisha. Naam, unapata yakuwa tunapokuwa na hawa wanyama tunafurahiya kukaana wao sana sana. Tunafurahiya kuwafuga sana sana. Tunafurahiya kuwaona wakiwa manyumbani mwetu sana sana. Tunafurahiya pia tukihakikisha kuwa wakona sisi. Tunafurahiya pia kukaana wao kila wakati. Hawawanyama ni wanyama ambao wanatusaidia kila wakati. Wanatupa mapato kama ambavyo napata kuwa ng'ombe, punda, farasi, kondoo, mbuzi. Haoniwanyama ambao wanatupa mapato sana sana unapata ya kuwa tunapo uza kile ambacho wanatupea kama maziwa, nyama, tukiwa uza pikia wakiwa hivo unapata kuwa wanatupea mapato ambaye tunatumia katika kila wakati katika maisha yetu. Hivyo basi unapata yakuwa kuwa fuga hawa wanyama ni jambo ambalo li natupendeza zaidi. Kuwa fuga hawa wanyama ambao tunawalisha wanatulisha pia na wao pia ndiyo ambayo inatupendeza zaidi. Unapata yakuwa unapowa fuga wanyama kama mbwa napaka wanatulinda katika manyumbani mwetu. Unapata kuwa wezi wanapokuja manyumbani kwetu, wanatulinda, wanafukuza wezi, wanahakikisha kuwa. Hakuna mtu yoyote anayeingia nyumbani bila sisi kujua, wanaingia pole pole kukuja kufanya wizi, hakuna mtu yoyote. Hivyo basi unapata kuwa wanyama tunaowafuga nyumbani, ndio wanyama tunaofurahia kukaana wao. Haowanyama, hutusaidia, hutupendeza, hutuchonga, hutupama pato, hutupa chakula. Hivyo basi, wanyama kuwafuga nyumbani ni kitukizuri zaidi. Hivyo tuwafuge wanyama kila wakati na tuhakikishe wakosawa.

Naam, unapata kutokana na ile swali lugha gani ungependa kujifunza. Unapata kuwa tunapoendelea kuishi hii dunia. Unapata kuwa kuna lugha mingi ambayo kila nchi, kila jamii katika kila nchi inatumia. Unapata kuwa kuna kiingereza, kuna kiswahili, kuna kifaranza, kuna kijerumani, kuna kichina. Sasa unapata ya kuwa lugha hizi kila nchi iko na lugha tofauti. Na pia katika kila nchi lazima kuna kila aina ya lugha. Mtu ambaye anatamka kila lugha unapata ya kuwa tunapojua lugha mingi tukiishi hapa duniani. Lugha zote zitatusaidia kueza kujua mambo mingi. Kueza kupata vitu mingi. Hivyo basi unapata ya kuwa unapojua lugha kwa wingi. Hivyo ndo utapata manjia mingi zaidi. Hivyo unapata ya kuwa kwangu mimi ningependa kujifunza kifaransa kijerumani Kijerumani ni lugha ambayo inatamkwa huko ujerumani. Na pia kijerumani ni lugha ambayo i kubwa saidi pia hapa duniani. Baada ya kiingeresa, kuna kifaranza, kijerumani. Lugha hizi ndizo lugha ambazo hutamkwa na watu wengi sana duniani mzima. Ukijua kijerumani sana sana unapata ya kuwa unapopata njia ya kuenda kusomea ujerumani. Kama mimi ambaye ningependa kusomea ujerumani unapata ya kuwa kazi yako inakua rahisi kuenda kusoma ujerumani zaidi. Hivyo basi lugha hizi ya ujerumani ni lugha ambaye ningependa kujifunza mimi. Na pia unapata ya kuwa nimejifunza kijerumani kidogo tu na ninaendelea na mafunzo yangu ya kijerumani. Hivyo unapata kuwa nitakapojua kuongea kijerumani vizuri nitaweza enda kusomea ujerumani zaidi. Hivyo basi unapata ya kuwa kujua kijerumani ni lugha ambayo inasaidia sana, itatusaidia sana kila wakati, itatusaidia kujifunza mengi upande wa kijerumani, itatusaidia kujua mengi kwa upande wa kijerumani pia. Ili nitakapoenda kusoma na kufanya kazi ujerumani, natumia lugha hii na niweze kupata makazi kwa wingi, niweze kupata mapato yangu, niweze kusaidia familia yangu, ambayo inanitegemea hapa nyumbani na niweze kufanya kila jambo vizuri. Hivyo unapata kuwa ukijifunza kijerumani. Naam, unapokuwa huko ujerumani. Kama inavyokuwa lugha ambayo wanatumia katika kila jambo ambalo wanafanya. Wanatumia katika kila shughuli ambayo wanafanya. Unapata kuwa kazi yako inakua rahisi kuongea na wao. Inakua raisi kufanya shughuli na wao. Kwa kuwa unajua lugha yao vizuri hivyo basi lugha ya ujerumani ni lugha ambayo inapendeza sana. Lugha ambayo ningependa kujifunza, ningependa kujua, ningependa kuielewa ili ninapotumia nitatumia kuienzi, nitatumia kwa shughuli zangu kila wakati na kila siku. Hivyo lugha ambayo ningependa kujifunza ni ujerumani. Kwa kua ningependa kuenda kusomea huku ujerumani na kueza kufanya kazi huko na kupata mapato yangu huko. Hivyo lugha ya ujerumani ilikuwa mzuri na naamini lugha ya ujerumani si lugha ngumu ya kuitambua. Asante.

Naam, kutokana na swali hili la ni nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Naam, unapata ya kuwa unapofanya kazi yako ni mzuri kuwa na mazingira ambayo inapendeza, mazingira ambayo iko vizuri hili unapoendelea na kazi yako, kazi yako inafanyika vyema. Kazi inapofanywa katika mazingira mazuri, unapata ya kuwa matokeo ya kazi hiyo, unapata ya kuwa yanapendeza, niyakufana sana. Kwa kuwa unapofanya kazi katika mazingira inayofaa, unapata ya kuwa, unafanikiwa katika kila jambo. Hivyo basi, mazingira ikuwa vyema kazi inaendelea vizuri. Ni nini ambacho kinafanya mazingira ya kazi kwa mazuri. La kwanza ni usafi. Mazingira yetu ya kazi inapokuwa safi. Unapata ya kuwa tunapofanya kazi yetu. Tunafanya bila shida yoyote. Tunafanya tukifurahia kazi yetu. Tunafanya tukihakikisha kuwa kazi yetu. Inatokea kukua kazi njema na kazi nzuri sana sana unapata ya kuwa mazingira ya kazi yote haifanani. Unapata kuna mtu anafanya kazi ya kutengeneza mashine, kuna watu wanafanya kazi ya kusafirisha vitu, kuna watu wanafanya kazi ya ofisini. Hivyo basi unapata ya kuwa katika mazingira yetu, tunafaa tuhakikishe ya kuwa kazi yetu inafanyika katika mazingira ilio nzema. Hivyo basi, unapata ya kuwa kazi yetu, ikifanyika vyema katika mazingira safi, tunafurahia kazi yetu. Jambo la pili ambayo inafanya mazingira kazi kuwa mazuri, unapata ya kuwa kazi yetu inapowekwa katika upande ambao hauna mambo kama hewa chafu. Hapo unapata ya kuwa, mazingira ya kazi yetu inapokuwa katika upande ambayo hewa ni safi. Unapata ya kuwa, kazi yetu inafanyika vyema, kazi yetu inafanyika vizuri, kazi yetu inafanyika kwa njia inayofaa na kazi yetu pia inafanyika kwa muda ambao unafaa. Naam, kazi ni mzuri inapofanyika katika pali ambapo ni pazuri. Hivyo basi kazi yetu inafaa ifanyike katika mazingira ambayo inahewa safi. Mazingira ambayo ni safi. Mazingira ya kupendeza pia. Unapata ya kuwa makazi yetu inapokuwa katika mazingira ya kupendeza. Unapata kuwa kila kitu inafanyika vyema. Kila jambo inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo basi unapata ya kuwa tunapoendelea na shuguli zetu kila wakati. Tunahakikisha kuwa shuguli zetu inafanyika vizuri. Kila wakati tuhakikishe kuwa masingira yetu ni safi. Tuhakikishe kuwa katika makazi yetu. Tunahakikisha kuwa tuko katika pahali ilio vizuri. Tuko katika pahali inayofaa. Tuko katika upande ambao shuguli zetu salama. Hivyo basi, tufanye kazi yetu kila wakati, tuhakikishe kuwa mazingira yetu ni safi, tuhakikishe ya kuwa shuguli yetu iko katika miundo msingi mwema.

Nam, kulingana, kutokana na swali hili, unafanya nini mara nyingi wikendi? Nam, unapata ya kuwa sana sana, siku ya wikendi, ni siku ambayo unapata kuwa watu wengi, hawaendi kazi, unapata kuwa watu wengine, sana sana, jumamosi, ama jumapili, unapata kuna wenye wanaenda makanisani, unapata ya kuwa wikendi pia ni siku ambayo, watu huenda kujibamba. Baada ya kuwa na wiki mzima ya kufanya kazi. Wikendi sana sana. Unapata kuwa inanza kazi. Siku ya ijuma jioni na huisha jumapili jioni. Hivyo basi sana sana. Watu ambao hupenda sana sana Wikendi. Kuenda kutembea. Kuenda kujibamba. Kuenda kujivinjari. Unapata kuwa sana sana ni vijana ila kuna wazee pia ambao hufanya hivyo. Hivyo basi unapata ya kuwa, kila wakati inapofika wikendi, tunahakikisha kuwa, tunapanga mikakati sana sana, kuenda matembezi, tunapanga sana sana, kuenda kununua vitu, tunapanga sana sana, kuenda makanisani, tunapanga sana sana, kupumzika, unapata wakati mwingine. Wikendi unatumika kama siku ya kupumzika, siku ya kufanya usafi, nyumba zetu na nguo zetu sana sana. Nam, wikendi ni siku njema sana, inapopata kuwa hauna makazi mingi, ni siku ya kutuliza akili zetu, ni siku ya kupumzisha mwili yetu. Unapata ya kuwa kila jambo inafanyika vizuri. Hivyo basi, tunapokuwa na wikendi, tunahakikisha kuwa jambo, kila jambo ambayo tunafaa tufanye, tunatimiza kila wakati. Mara nyingi, mimi siku ya wikendi, mimi hupenda kufanya usafi yangu. Hivyo unapata ya kuwa, inapofika wikendi, mi huhakikisha kuwa kila pahali kutoka nyumba yangu, hadi nguo zangu. Zote zii safi kila wakati ili tunapoendelea na shuguli zingine kila kitu inaendelea vyema. Hivyo unapata kuwa mimi hupenda kufanya usafi zangu, kufua nguo, kuhakikisha kuwa nimepiga deki nyumba yangu, kuhakikisha kuwa nimesafisha vyombo vyangu. Wakati mwingine unapata ya kuwa kama kuna vyombo ambavyo hatukuwa tumevipanga vyema. Tunahakikisha kuwa tunapanga vizuri. Tunakikisha kuwa kila jambo tunafaa kufanya kila kitu katika nyumba yetu inafanyika vizuri. Hivyo unapata ya kuwa usafi ni kitu muhimu sana. Usafi ni kitu ya maana zaidi. Kwa kuwa unapokuwa msafi. Unapata ya kuwa kila kitu kinafanyika vizuri. Unapata ya kuwa uko katika hewa safi kila wakati. Unapata ya kuwa vitu vyako ambavyo nafanya viko vyama. Hivyo basi unapata ya kuwa kuishi katika mazingira safi ni kitu njema zaidi. Kufanya usafi pia wakati mwingine. Mi hupenda kuenda matembezi siku ya wikendi. Pia wikendi mimi huenda kanisani siku ya jumapili. Kwa kuwa mimi ni mkazoliki na mimi huenda kanisani siku ya jumapili. Sana sana. Hiyo ndo shuguli yangu ambayo ninafanya siku ya weekend. Asante.

Naam kutokana na swali hili unapanga kazi zako vipi. Naam unapata ya kuwa sana sana kazi zangu mimi huhakikisha kuwa nazipanga katika njia inavyofaa katika njia ambayo ninaposhughulikia mambo yangu kila shughuli yangu inafanyika vizuri. Naam, unapata kuwa sana sana kazi zangu mimi huzipanga mwenyewe, kazi zangu sana sana mimi huzijadili mwenyewe. Hivyo, nje ya kupanga kazi ni muhimu sana kila wakati. Kwa kuwa unapopanga kazi zako vizuri, unahakikisha kuwa kila jambo ambalo unapanga, inatendeka kwa njia inayofaa, kwa njia ambayo inafaa kufanyika. Naam, kupanga kazi zetu ni muhimu sana kila wakati, kupanga kazi zetu inahakikisha ya kuwa, shughuli zetu inafanyika kwa mtiririko ambao unafaa, hivyo unapata kuwa unapopanga kazi yako vizuri, kazi yako inafanyika kwa njia mzuri. Hivyo jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa katika kazi ambayo ninapanga kufanya. Naandika kila kitu ama kila chombo ambacho nahitaji kuwasilisha hiyo shughuli vizuri. Nahakikisha kuwa kwa kazi yangu ambayo nafanya. Naandika kila jambo, kila tukio ambalo inafaa ifanyike kuhakikisha kuwa shughuli yangu. Inafanyika kwa wakati shughuli yangu inafanyika katika mwendo unaofaa shughuli yangu inafanyika katika mtiririko unaofaa hivyo napata ya kuwa kazi inapopangwa vizuri kila jambo inatendeka vizuri hivyo la kwanza ni kuhakikisha kuwa naandika kila jambo na kila tukio ambalo nafaa nifanye ya pili nahakikisha kuwa nafanya hesabu zangu ya shughuli ambayo nafaa nifanye. Sana sana unapata kuwa katika kila kazi unahitaji pesa ili kutimiza kila mipango, kila shughuli ambayo unapangia kufanya hivi unapata ya kuwa unapopanga kila shughuli, unapopanga kila jambo. Kila tukio inatendeka vizuri. Unapata ya kuwa, unapofanya jambo fulani. Kila kitu inafanyika kwa njia inayofaa. Kila kitu inafanyika kwa njia inayopendeza. Na pia kila kitu inafanyika kwa wakati mzuri. Sasa unapata ya kuwa shughuli inapopangwa na pia unapopanga mikakati ya venye utalipia. Vitu fulani katika shughuli yako unapata kuwa inafanyika kwa njia unaofaa. La tatu unapata ya kuwa baada ya kufanya hesabu ya kila shughuli ambao unafaa kufanya unahakikisha kuwa unapanga pia pahali ambapo kazi hii itafanyika. Hivyo unapata kuwa kila kazi ina mandhari yake, ina mazingira yake. Hivyo unapopanga shughuli fulani, unahakikisha kuwa kazi yako inapata upande ambao mazingira ni ya kufaa, mazingira ni mzuri kwa hiyo. Hivyo unapata ya kuwa unapofanya shughuli fulani, unahakikisha kuwa shughuli hiyo inafanyika kwa mwendo unafaa. Hivyo unapata kuwa unapopanga kazi yako katika njia kama hii ambayo nimeitaja. Unapata kuwa kazi yako inafanyika vizuri, kazi yako inafanyika vyema, kazi yako inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo basi, tuhakikishe kuwa tunapanga kazi zetu, tuhakikishe kuwa kazi zetu zinafanyika kwa njia ipasavyo, njia ambayo tumepanga sisi wenyewe. Asante.

Naam, kutokana na swali hili, je unatumia teknolojia ya sauti. Naam, mimi binafsi mimi hutumia teknolojia ya sauti na pia teknolojia hii ya sauti inakuja kwa njia nyingi. Unapata ya kuwa, kuna teknolojia ya sauti, kama kipaza sauti, ama mikrofoni. Unapata ya kuwa teknolojia ya sauti nyingine ni speaker ambazo zinatumiwa sana sana katika sherehe kucheza ngoma na kufurahia unapata kuwa teknolojia sauti ni mzuri pia kwa kuwa unanasa sauti ambayo hii sauti tunatumia kufanya kazi zetu hivi unapata ya kuwa teknolojia nikitu zuri sana kila wakati na tunahakikisha kuwa tunapata kila jambo ambalo tunahitaji kutumia teknolojia. Naam, teknolojia pia ni kizuri. Tunapohakikisha ya kuwa, tunatumia katika mawasiliano. Tunatumia katika kufanya kazi zetu. Tunatumia kila wakati kwa kisha ya kuwa shuguli zetu zinafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo unapata ya kuwa, teknolojia ni zuri kila wakati. Unapokuwa na teknolojia, teknolojia yetu inatusaidia katika mawasiliano, inatusaidia katika burudani mengine, unasaidia katika kufanya shuguli zetu kama ambayi umepata ya kuwa PMCA. Hivyo teknolojia ni kitu zuri, teknolojia unapotumika vizuri, unapata ya kuwa, utafanikiwa kufanya kila jambo vizuri. Hivyo basi teknolojia ni kitu ya maana zaidi, teknolojia ni kitu ambayo haiwezi kuisha. Hizyo basi teknolojia ya sauti ni teknolojia ya sauti ni wakati ambapo kazi ya teknolojia inafanyika vyema. Unapata ambapo watu sio wengi pia. Naam unapata ya kuwa ni wakati wazawadi. Naam unapata ya kuwa teknolojia ni kitu njema. Unapata ya kuwa teknolojia sana sana inauzuri ambao na unapata ya kuwa teknolojia kama hii salama kila kitu pia yaeza kuwa salama. Naam unapata ya kuwa teknolojia pia ni kitu njema kila wakati sana sana teknolojia ya sauti unapata kuwa teknolojia hii hutumika sana sana wakati wa sherehe ambazo pia ambazo pia unapata kuwa teknolojia inatusaidia kwa njia inayofaa hivyo basi mikrofoni ama kipaza sauti ndiyo ambayo mimi hutumia sana sana kuwakilisha shuguli zangu na pia kuhakikisha kuwa kila jambo inafanyika kwa njia, inayofaa njia, uwasio kata naam unapata ya kuwa naam teknolojia sauti ni kitu njema, kitu ya kutusaidia binafsi na pia kutusaidia jamii kila wakati. Hivyo basi, teknolojia ni kitu kizuri, inafaa itumike vizuri kila wakati.

Naam, kulingana na swali hili niambie kuhusu rafiki wako, rafiki yako wa karibu. Naam, marafiki wako katika njia mingi sana ambayo, ni njia nzuri, kuna ambao, wanakutakia mema, kuna ambao watakutakia mabaya. Unapata kuwa unapochagua marafiki, unahakikisha kuwa, unachagua wale marafiki ambao wanaweza kukusaidia, unawasaidia mara kila wakati unahakikisha kuwa marafiki zako pia, ni wale ambao mnaweza saidiana, mnaweza jadiliana kuhusu mambo fulani unahakikisha kuwa, nyinyi wote mnakaa vizuri. Mnakaa kwa njia ya kupendeza na mnapata kuwa kukuwa na marafiki pia itategemea utakuwa na itategemea makazi ambayo utakuwa unafanya ama jambo ambalo limekufikia ambayo haiwezi kukupendeza, hivyo basi rafiki yangu unapata ya kuwa rafiki yangu wa karibu anaitwa Roy Kipkorir. Huyo rafiki wangu tulikutana na yeye. Tukiwa katika shughuli ya jandoni ambapo tulikuwa jandoni na yeye wakati ambapo tulienda pamoja. Urafiki yetu tulikutana sana sana wakati wa kwanza tulikuwa shuleni wakati wa pili tukakutana kwa jandoni hivyo. Hivyo basi unapata ya kuwa kila wakati rafiki ni mtu ambaye anakusaidia sana. Jambo, mambo ambao tunafanya pamoja ni mingi sana. Unapata kuwa kuna rafiki yangu sana sana sisi hucheza mechi pamoja sana sana sisi hukaa na watu wakubwa wakati mwingine. Sana sana unapata kuwa mimi na rafiki yangu sana sana tunasaidia katika mashughuli za nyumbani, mashughuli binafsi. Na tunahakikisha pia ya kuwa kila jambo inatendeka kwa njia inayofaa. Kila jambo inatendeka vizuri kwa namna inayofaa. Na tunahakikisha kuwa jambo fulani inapotendeka, inatendekea kwa njia kizuri. Naam, unapata ya kuwa wakati mwingine, unapata ya kuwa marafiki zetu tena wao wanaweza kuturuka tena na wakuwe wabaya kwetu. Hivyo unapata ya kuwa unapozifanya shughuli fulani, shukuru Mungu na uombe Mola akujalie mema kila wakati. Pia unapata ya kuwa kile ambacho kinanifanya niwe rafiki mwema wake, ni kuwa unapata ya kuwa mimi nina tabia mzuri, unapata ya kuwa mimi nina njia ya kuwasiliana vizuri, unapata kuwa tunaongea na yeye kila wakati na pia unapata ya kuwa kila jambo inafanyika kwa njia inayofaa. Na hivyo basi unapata ya kuwa shughuli ni nyingi unapata ya kuwa marafiki zako ndiyo watakusaidia peke yao. Hivyo basi, marafiki ndiyo watategemea jinsi mtakaa wote, jinsi mtafanya shughuli zenu wote na jinsi mtahakikisha kuwa mnafanikiwa vyema wote. Asante.

Naam, kutokana na swali hili je, umewai kufuga mnyama. Naam, kwa upande wangu nimewai kufuga mnyama hadi wanyama. Naam, kwa wingi unapata kuwa, tumewafuga mifugo kwa wingi, tumeweza kuhakikisha kuwa, tuna wanyama, manyumbani kwetu, ambao tunawafuga. Sana sana unapata wanyama ambao tunafuga ni kama kuku, kondoo, paka, mbwa, unapata pia kuna ngombe, farasi, punda, hao ndo wanyama ambao tunawafuga wakati mwingi sana. Hizi unapata kuwa wanyama wengi tunapowafuga unapata kuwa kila mnyama ana kazi yake ambayo inatunufai zaidi. Hizi unapata kuwa sana sana kuwafuga tuseme kuku hao kuku hutupa mayai kuku pia hutupa nyama ambapo tunapo wachija ili tuwale inatupa kuku inatupa chakula. Unapata ya kuwa pia tunapata mapato kwa kufuga wanyama. Unapo uuza kuku wako ambao umewafuga tangu wakue kitambo unapata ya kuwa kazi yako inakua rahisi sana. Kwa kuwa shughuli yako inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo kufuga wanyama ni jambo ambalo hunipendeza mimi zaidi kila wakati. Sana sana unapata ya kuwa ngombe ambao tunafuga nyumbani kuhakikisha kuwa ziko salama, ziko vizuri, ni jambo kuu sana, ni jambo la kupendeza zaidi. Hivyo unapata kuwa, tunapofuga wanyama wetu, wa nyama hawa, utusaidia, kupata mapato, utusaidia, kupata kila kitu ambacho tunahitaji. Hivyo basi unapata kuwa kuwafuga wanyama, ni jambo la kufaa na ni jambo nzuri sana kwa kuwa, wanyama pia utusaidia zaidi. Unapata kuwa, kuna kuwafuga ngombe, ambao ngombe hawa hutupa chakula chetu, ngombe hawa wakishakuwa, mimea yako ikiwa salama, unapata kuwa ngombe pia, inapouzwa, unapata kuwa inauzwa vyema kila wakati, na pia kutokana na mauzo hayo, tunapata mapato yetu. Ukienda pia kuhusu mbwa mbwa ambao tunawafuga manyumbani inafanya kazi kubwa pia na wao. Mbwa sana sana hutusaidia kuongea. Inatusaidia pia kuhakikisha kuwa kila jambo ambalo tunafanya. Tunafanya kwa njia inayofaa hivyo basi unapata kuwa wanyama ndio ambao hutukuza wanyama ndio ambao tipiza ni jambo jema unapata kuwa kuwafuga wanyama ni jambo la kufaa hata zaidi hivyo basi unapata kuwa tunafuga wanyama na hivyo pia ningependa kuwashukuru pia kwa kuwa ningependa kuwashukuru pia kwa kuwa kila jambo kila wanyama ambao tunafuga ni wazuri na inatuhakikishia kuwa kila kitu inafanyika kwa njia inayofa. Naam, napenda kuwafuga wanyama na ninaendelea kuwafuga wanyama kila wakati.

Naam, kutokana na swali hili, niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Naam, sana sana unapata ya kuwa ujuzi iko kwa wingi. Kuna ujuzi ambao, tunaujua, kuna ujuzi ambao, tunajifunza kwa kuoana, kuna ujuzi ambao, lazima tuweze kufunzwa ili kuelewa. Hivyo, kutokana na swali hili, niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi kwa kuendesha ndege. Unapata ya kuwa ujuzi inakuja kwa mara nyingi. Hivyo, kwangu mimi mwenyewe ningependa kujua ujuzi wa kutengeneza keki. Keki ni chakula ambacho kinapendeza sana. Keki ni chakula ambacho kinatengenezwa na watu wenye na watu wenye akili kubwa. Watu ambao wafanya shuguli. Watu ambao wafanya shuguli ambayo ni shuguli. Shuguli ya kutengeneza keki. Unapata ya kuwa unapojua kutengeneza keki chakula hiki kibaki katika mwili wako. Hivyo basi unapata ya kuwa ujuzi wa kutengeneza keki ndio ujuzi ambao nautamani sana. Hivyo unapata ya kuwa kila wakati ujuzi unatumika kutatua shida zetu, ujuzi unatumika kupandisha kila kitu ambacho kinafaa. Pia unapata ya kuwa ujuzi niyamana kila wakati. Hivyo basi kutingeneza keki ni kitu ya maana kwangu sana. Kwangu mimi sijawahi niliwahi jaribu kutengeneza keki naam ikaenda hivo hivyo basi unapata ya kuwa unapojuwa kutengeneza keki ujuzi huu unatumia katika maisha ni mwako. Kuendeleza kutengeneza keki nyingine kuhakikisha kuwa kila keki ii salama kijakua kila jambo inafanjika kwa njia inayofa hivyo basi, jinsi ambavyo nitajifunza shuguli hii ama ujuzi huu wakupika, ni siku ambapo nitahakikisha kuwa tukona wewe, ili tuweze kujifunza pamoja kuhusu, tunajifunza pamoja kuhusu aina ya ujuzi pia na wao. Ndiyo maana unapata ya kuwa ujuzi inakuja kwa wingi. Ujuzi inakuja kwa njia usiojua mwenyewe. Ujuzi inakuja kwa njia ambao hauwezi kuitambuwa mwenyewe. Naam, hivyo wakati mzuri wa kuanza ujuzi huu wa kutengeneza keki. Sana sana unapata ni msimu wa disemba ambapo watu sio wengi zaidi. Naam, unapata ya kuwa ujuzi unapokuwa kwa wingi. Unapata kuwa shuguli yako sana sana shuguli zetu inakua rahisi. Unapouza keki pia na yao. Unapata ya kuwa keki ingine hununuliliwa na wananchi. Unapata kuwa kujua keki ni kitu ya maana sana. Kujua kutengeneza keki ni kitu ya maana kujua kuendesa gari ili kuenda ni kitu ya maana pia. Hivyo basi ujuzi ni kitu ya maana sana.

Naam, kutokana na swali unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Naam, unapata kuwa kila wiki, unapata kuwa sanasana ukijivaa, unavaa nguo zako kulingana na masiku ambazo ziko kama nguo yako ni safi, unahakikisha kuwa inabaki kuwa safi. Sanasana unapofua nguo, unafaa kuhakikisha kuwa nguo zote mgozitu, na niyamana sana, unapata kuwa, tunafurahia sana. Hivyo basi unapata kuwa, mara ngapi kwa wiki tunafua unapata kuwa, mimi binafsi, mimi hufua marambili. Natumai ni marambili na mi hufanya kufua nguo zangu marambili kwa wiki. Hivyo unapata ya kuwa unapojifunza jinsi ya kutenda jambo fulani ni jambo ambalo umeweza kabisa. Hivyo basi kufua marambili kwa wiki ni kitu ambacho kinanisaidia sana na ni kitu ambayo inafurahisha sana. Ikiwa na tukiwa na ama kila jamba ambayo inafanya. Tuendelee nayo kila wakati. Tuendelee kujikaza na kila shughuli ambayo tunafanya. Na pia tuhakikishe kuwa tunabaki tukiwa safi. Malazi yetu ibaki kuwa safi pia. Tunahakikisha kuwa kwa kila jambo ambalo tunafanya tunahakikishs kuwa kila kitu iko safi. Tunahakikisha kuwa kila kitu iko shwari, kila kitu mzuri, kila kitu iko katika hali inayofaa. Naam, nguo kufua ni kitu rahisi sana na pia ni kitu ya haraka kumaliza mapema. Hivyo unapata kuwa sana sana mi hukuwa na nguo ambayo inanibana sana. Hivyo napata kuwa karesu mtu napata hakuwa uko msafi kila kitu inaendelea vizuri. Hivyo basi kila jambo ambalo linafanyika katika maisha yetu ni tukio ambalo ni ya maana sana. Hivyo napata ya kuwa wakati mwingi sana unapata kuwa shughuli yote inatendeka makazi yote yanafanywa ili kila jitihada kufua nguo ni kitu ya maana zaidi. Kwa kuwa nguo unapofuliwa Unangara. Unaeza kutumia kwenda pahali pengi sana. Sanasana. Kama nguo yako imefuliwa kwa njia inayofaa. Hivyo basi kufua nguo ni kitu ya maana sana. Kufua nguo inatujalia kwa kila sauti ambayo naskia. Kufua nguo iko tu sawa na tunafanya vizuri. Na tunafanya salama nahakikisha kuwa kila jambo hivi ya kila mara hivyo basi kufua ni kitu ya maana tunahakikisha kuwa nguo zetu tunafua kwa njia ambayo inafaa tunakuja kwa njia ambayo haifai wakati mwingi sana napata kuwa kwa kila jambo iko vyema hivyo tufue nguo zetu na tuhakikishe kuwa tumebaki tukingara asante.